Mchezo wa olimpiki ambao mimi ninaupenda ni mchezo wa kukimbia wa mita mia moja. Naupenda mchezo huu kwa bawa kwa sababu unanisisimua kabisa. Na nakumbuka nikiutazama mchezo wa olimpiki ambapo nampenda sana Yusene Mbold na nahisi vizuri walipokuwa nakimbia.

Kwa zaidi, simu yangu naitumia kuongea na watu mbali mbali hasa wale ambao ni wateja wangu. Kwa hivyo simu yangu, zaidi mimi huitumia kuongea na wateja wangu na pia kutumiana ujumbe fupi fupi na wateja wangu.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya marekani maana naitamani kwa sababu ni nchi ambayo ni kubwa na ikona urembo mwingi hasa kitu ambacho nakumbuka ni mto wa missisipi ambayo ni mrefu sana na ni hiyo mto ambayo ningependa kuona na nasikia niko mchangamfu kutembea nchini humu.

Mji ambao ningependa kuutembelea duniani ni mji wa New York City ambao ni mji mkubwa sana pale marekani na upenda mji ule maana ni mrembo sana na wenye viumba virefu majumba marifu kwa hivyo ningependa kutembelea mji wa New Washington City.

Kazi ya nyumbani ambayo mimi naichukia ni kazi ya kufua nguo na pia kazi ya kuosha vyombo kazi hizi mbili huwa zinakaa ni kuwa kazi ngumu sana kwangu Ndiyo maana ni kazi ambayo mimi sizipende nazichukia kabisa.

Mimi napendelea viatu vyeusi vya kufungwa na kamba ambavyo mimi naenda nazo kazini na vipendelea hivyo viatu maana vinafanya miguu yangu iskie vizuri nikiwa nimeziva kwa hivyo napendelea viatu vyeusi vya kuenda kazini.

Vile ambavyo mimi napumzika baada ya kuwa na siku mrefu ni kwanza na, naoga na maji baridi kabisa ili niweze kutoa uchovu wote mwilini. Ndiyo, hivo ndivyo na, napumzika kuoga na maji baridi ndiyo napumzika vizuri.

Mimi naweza sema wakati ambapo kuna msongo wa wa kazi, napenda kuulizia kama kuna mtu yoyote ambaye tunafanya naye kazi ambaye hana kazi kwa huo muda ili aweze kunisaidia kwa kazi. Kwa hivyo napenda kuomba usaidizi wakati kuna msongo wa wa kazi.

Mimi niliopo amuka asubui kwanza nilipiga dua na kumshukuru mungu kwa kuweza kuamuka Alafu nikafanya mazoezi yangu, tena nikaoga Alafu nikala chakula cha asubui, mayai na chai na mkate na nikaenda kazini Nilihisi vizuri.

Kitu kimoja ambacho nakipenda kuhusu mtaa wangu ni ya kwamba mtaa wangu huwa mtaa ambao umetulia kwa zaidi sana hauna kelele nyingi na ni mtaa ambao watu wanaishi vizuri kwa hivyo naupenda mtaa kwa sababu ni mtaa mtulivu sana.

Chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda kwa sana ni chakula aina ya mihogo ama mhogo. Hiki ni chakula ambacho cha jadi ambacho kina nguvu sana. Kina ongeza nguvu sana kwa mwili na ndio maana mimi napenda hiki chakula.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ambayo naikumbuka ni kuweza kucheza na dada yangu mchezo ambao tulikuwa tunauita paka mchezo wa paka na panya mchezo huu ni mzuri na naukumbuka vizuri sana na nikikumbuka nasikia vizuri nikikumbuka.

Ujuzi ambao ningependa kupata kwa zaidi ni ujuzi wa kuogelea. Ujuzi huu ni muhimu kwangu maana napenda kuogolea wakati wangu wa mapumziko. Na nimeshawahi kujaribu, ila sijashika sana na nitaanza sasa hivi. Wakati mzuri wa kuanza ni sasa hivi.

Kinywaji ambacho mimi napenda kunywa wakati wa asubuhi naweza sema ni kama vile kahawa ama vile chai. Navipenda vinywaji hivi maana vinafanya mwili ipate nguvu na vini ili niweze kushinda vizuri siku yote.

Mchezaji bora wa kikapu naeza sema ni mchezaji ambaye anaitwa Lebron James nampenda huyu mchezaji ya kwamba ana ujuzi mmoja mkubwa kueka vikapu ama mpira mingi kwenye vikapu na nahisi vizuri ya anapokuwa akicheza Lebron James.

Rangi ambayo mimi naipenda zaidi ni rangi ambayo ni ya buluu Rangi hii kwa mfano nina shati ambalo ni rangi ya buluu ambayo naipenda sana Rangi hii inanifanya nihisi vizuri na mara nyingi hii rangi naiona angani Rangi ya buluu.

Mafanikio ambayo mimi nimeweza kupata kazini ni kama vile kuweza kujua ama kufahamu mambo mengi kuhusu kazi ambayo naifanya ambayo mambo ambayo sikuwa nayajua kabla ya niende kazini. Hivo ni mafanikio mazuri.

Mimi nilipokuwa shuleni, somo ambalo mimi nilikuwa ninalipenda ningesema ni somo la kingeleza Nilipenda somo la kingeleza sana na kwa hivyo na nikaweza kulipita vizuri somo la kingeleza.

Ndiyo, mimi nimewahi fanya kazi ya kujitolea ambapo nilijitolea pamoja na marafiki zangu kusafisha ama kungarisha mtaa wetu ulioko karibu ambapo tulisafisha na kuokota karatasi mtaa ukawa safi kwa hivyo nimejitolea.

Hali ya hewa leo ni jua kwa kiasi chake nahisi vizuri kwamba kuna jua kidogo kidogo na pia kwa sababu ya jua nimevaa tu tishati ambayo si ni nyepesi na napenda kuogelea katika hii hali ya hewa.

Zawadi mzuri ambayo mimi nimewahi kupokea ni zawadi aina ya saa. Mimi nilipokea zawadi ya saa kutoka kwa rafiki yangu wa karibu na nikaipendelea sana ile zawadi. Na kwa hivo ikawa zawadi nzuri kabisa nimewahi pokea.

Kampuni ya teknolojia ambayo mimi naiaminia ni kampuni inayoitwa kampuni ya Samsung ni kampuni ambayo naipenda sana diyo naiaminia.

Vile ambavyo mimi nina shughulikia muda wangu kazini ni kwamba lazima nijue kitu ambacho nafanya kitachukua muda wa dakika fulani na fulani ili niweze kujipanga na muda wangu wote wa kazi kwa hivyo nikujua kila shughuli inachukua dakika ngapi.